Ninatazama video mtandaoni kupitia majikom mbalimbali kulingana na aina ya maudhui ninayotafuta. Mara nyingi utumia YouTube kwa sababu ina video nyingi za elimu, habari, burudani na mafunzo ya ujuzi tofauti. Nijukua rahisi kutumia na ina maudhui yanayofaa watu wa rika zote. Pia ninatazama video kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na TikTok hasa kwa video fupi za burudani, tarifa au ubunifu wa mtu bali, wa watu mbali mbali. Kwa video za filamu vipindi maalum, ninatumia majukua ya kutazama kama Netflix au huduma nyingine za utiririshaji kulingana na upatikanaji. Haya majukua hae unipa uhuru wa kuchagua muda wa kutazama na aina ya video ninayopenda. Kwa ujumla, ninapenda kutazama video mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi ya kujifunza, kuburudika na kuendelea kupata taarifa mpya kutoka sehemu mbalimbali za dunia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazo jenga ukaribu na mawelewano. Mara nyingi tunapenda kukaa moja, tukizugumza, kushirikisha na mawazo, au kusirikiriza na kuhusu mambo ya kila siku. Mazugumzo haya hunisaidia kuwajua zaidi na kuimarisha uhusiana wetu wa kifamilia. Pia napenda kutumia muda huo kuwasaidia pale, anapoitaji, msaada, jambo linaloonesha upendo na mushikamano. Vila vile, tunapenda kufanya shugliza pamoja kama kula chakula familia, kutazama vipindi ya ufilamu, au kusherekea matukio muhimu pamoja. Wakati mwingine hutoka pamoja kwa matembezi ya ushugliza burudani, ambazo hutusaidia kupumzika na kufurahia uwepo wa kila mmoja. Kwa ujumla, kutumia muda na familia hunipafuraha, utulivu wa moyo na nguvu ya kuendelea kukabiliana na changamoto za maisha.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, hatua ya kwanza ninayochukua nikutambua wazi tatizo au changamoto ninayokabiliana nayo. Hii hunisaidia kuelewa haina ya msaada ninayohitaji na kutoka kwa nani. Baada ya hapo, huwa namuendea mwenzangu wa ukiongozi wangu kwa heshima na uwazi, nikieleza hali ilivyo na kuuliza usheuri ya umuongozo. Ninaamini kuwa kuomba msaada, si dalili ya udhaifu, bali ni ishara ya uwajibikaji na nia ya kufanya kazi kwa usahihi. Pia napenda kushirikiana na timu kwa sababu kila mtu anaujuzi na uzoefu tofauti. Kupitia majadiliano ya pamoja, mara nyingi hupata suluhisho bora na zaidi na kujifunza mbinu mpya. Wakati mwingine, hutumia rasilimali zilizopo kama miongozo ya kazi, mafunzo au nyaraka za ndani ilikujisaidia kabla au baada ya kuomba msaada. Baada ya kupata msaada, huwa ninashukuru na kutumia kile nilichojifunza kuboreshe utendaji wangu. Hii hunisaidia kuepuka kurudia kosa lile lile na kunijengea uwezo wa kujitegemea zaidi siku zijazo. Kwa ujumla, kuomba na kupokea msaada kazini hunijenga kitaalumo, huimarisha ushirikiano na huongeza ufanisi katika kazi.

Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu muziki una nafasi ya pekee sana katika maisha yangu. Kupiga chombo cha muziki hunipa njia ya kujieleza kihisia bila kutumia maneno. Wakati ninapopiga chombo, nahisi utulivu wa moyo na uhuru wa mawazo. Kanakwamba, mawazo yote ya nje yanapotea kwa muda. Muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye furaha na amani ya ndani. Kupiga chombo cha muziki, pia hunisaidia kukuza nidhamu na uvumulivu. Kujifunza kupiga chombo chochote kunahitaji muda, mazoezi ya mara kwa mara, na subira. Kuna nyakati ambapo sauti haitoki vizuri au mkono hauendi sawasawa, lakini changamoto hizi hunifundisha kuto. Kata tamaa na kuendelea kujifunza. Kadri ninavyoendelea, kufanya mazoezi, ndivyo ninavyoona maendeleo yangu, jambo linalonipa motisha ya kuendelea. Zaidi ya hapo, muziki hunisaidia kuungana na watu wengine, kupiga chombo cha muziki mbele ya wengine au kushirikiana nao kunajenga urafiki na mshikamano. Muziki huvuta mipango, mipaka ya lugha na tamaduni na kuwaleta watu pamoja kwa hisia za pamoja. Kwa ujumla, kupiga chombo cha muziki ni burudani ninayoipenda kwa sababu hunijenga kihisia, kiakili na kijamii na hunifanya nihisi kukamilika kama mtu.

Kusubiri kwenye mstari hunifaya nijisikie kuwa na hisia ya mchanganyiko kulingana na mazingira na hali niliokutana nayo. Kwa kawaida, siipendi sana kusubiri kwa muda mrefu, hasa pale ninapokuwa na shughuli nyingi ya nimechoka. Kusubiri kunaweza kunifanya nijisikie kukosa subira kwa sababu muda unaonekana kwenda polepole kuliko kama kawaida. Hata hivyo, nimejifunza kuuchukulia muda wa kusubiri kama sehemu ya maisha ya kila siku na fursa ya kujifunza uvumilivu. Wakati mwingine kusubiri kwenye mstari hunipa fursa ya kutafakari. Naweza kufikiria kuhusu mipango yangu, kutathmini siku yangu au kupanga hatua zinazofuata. Katika mazingira ya utulivu, kusubiri kunaweza kuwa wakati mzuri wa kupumzisha akili. Hasa kama sina haraka kubwa Pia ninapojitahidi kukubali hali hiyo kwa utulivu Napata amani ya ndani na kuepuka msongwa wa mawazo usio wa lazima Hata hivyo, hisia hubadilika kulingana na mazingira ya kusubiri kama mstari unampangilio mzuri wa watu wanaheshimiana Kusubiri kwa utulivu zaidi Lakini kama msongomano kelele au watu wasio na nidhamu hisia za kukerwa huongezeka katika hali kama hizi, ujitahidi kuthibiti hisia zangu kwa kupumua kwa kina au kujishugulisha na kitu kidogo kama kusoma ujumbe au kusikiliza muziki kwa sauti ya chini. Kusubiri pia hunikumbusha, umuhimu wa kuheshimiana kama jamii. Kila mtu yupo kwenye mstari kwa sababu moja au nyingine, na kila mmoja anahitaji huduma au nafasi. Kuheshimu mstari ni ishara ya haki na usawa. Ninapofikiria hivi, ninajifunza kuwa na huruma na subira zaidi kwa watu wanaonizunguka. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari hunifundisha subira, nidhamu, na uwezo wa kuthibiti hisia zangu. Ingawa si hali, ninayoipenda sana, nimejifunza kuifanya iwe uzoefu wa kujenga badala ya chanzo cha hasira. Kupitia mtazamo huu, kusubiri kuna kuwa somo la maisha linalonisaidia kukuwa kihisia na kiakili.

Ndio, ninakipenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri hunipa furaha na kuridhika. Si kwa sababu ya kushiba peke, bali pia kwa uzoefu unaokuja nacho. Ladha nzuri, harufu tamu na muonekano mzuri wa chakula huifanya kila mlo uwe wa kufurahisha zaidi. Chakula kitamu kina uwezo wa kuinua hisia na kufanya siku ionekane bora. Pia, chakula kitamu hunikumbusha umuhimu wa utamaduni na mila. Kila jamii inaviyakula viyake viya kipekee vinavyoakisi, historia na mazingira yao Ninapokula chakula kitamu huhisi kama ninaungana na watu wengine kupitia ladha zinazofanara aidha, kula chakula kilichoandaliwa kwa pendo hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kujaliwa Hata hivyo, ninadhamini pia usawa katika kula Ingawa napenda chakula kitamu Ninajitahidi kuchagua vyakula vyenye lishe bora ili kudumisha afya njema Kwa ujumla, chakula kitamu ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunilatea furaha huimarisha mahusiano na uchangia ustawi wa mwili na akili.

Nguvu zangu kazini ni mchanganyiko wa sifa binafsi na ujuzi niliojenga kwa muda, ambazo hufanya niwe mfanya kazi bora na mwenye mchango chanya kwa timu au taasisi niliofanya kazi. Kwanza kabisa, nidhamu ni nguvu kubwa nilio na ya. Hii inamanisha kwamba, ninazingatia muda, kuzingatia majukumu yangu ipasavyo, na kuhakisha kwamba kila kazi ninayopokea inakamilika kwa kiwango bora. Nidhamu hii hufanya wenzangu na viongozi wangu waamini kwamba ninatekeleza majukumu yangu bila kuchelewesha au kushindwa. Ujuzi wangu wa kushirikiana na watu wengine ni nguvu, nyingine muhimu. Ninaamini kwamba mafanikio kazini mara nyingi utokana na ushirikiano. Kwa hivyo, ninajitahidi kushirikiana na wenzangu, kusikiliza maoni yao. Kushirikiana katika kutafuta changamoto na kuwakikisha kwamba kila mmoja anahisi kuunganishwa na timu kushirikiana huu ulisaidia kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza ufanisi wa timu Zaidi ya hapo ujuzi wangu wa kifikira na tatizo hii ni nguvu nyingine Ninapokutana na changamoto wa tatizo, ninachukua muda kuchambua hali kwa kina kuona suluhisho zinazoezekana na kuchagua jia bora ya kutatua tatizo Hii nakikisha kwamba kazi ufanyika kwa busara na kwa njia yenye tija, badala ya maamuzi ya haraka yasiyo na manthiki. Uwezo huu pia ufanya wenzangu kuniamini pale tunapokabiliana na changamoto ngumu. Nguvu nyingine ni uvumilivu na udhabiti. Sio kazi zote zinapewa kwa urahisi au kwa hali tulio nayo kila wakati. Mara nyingine kuna changamoto, msongamano wa kazi au wakati mgumu Hata hivyo, ninajitahidi kushili. Kushikilia malengo yangu, kufanya kazi kwa bidii na kutafuta njia ya kufanikisha kila jambo bila kuchoga. Uvumilivu huu ufanya niwe mfano wa kuigwa kwa wenzangu na kuchangia mafanikio ya jumla ya timu. Kuhusiana na mawasiliano nina nguvu ya kuelewa mawazo yangu kwa uazi na kwa heshima. Hii ni muhimu sana katika kufanya kazi kwa ufanisi, kwani mawasiliano mazuri usaidia kuondoa kutoelewana na kuboresha utendaji. Kwa mfano, kueleza hatua zinazofuata u changamoto zinazojitokeza kwa wenzangu au viongozi. Kuna hakikisha kila mmoja yupo kwenye mstari wa kwanza na kazi inakuenda vizuri. Pia, uvumbuzi na ubunifu ni moja ya nguvu zangu. Ninapokutana na changamoto, ninajitahidi kuangalia njia mbadala na za kipekee za kutatua tatizo. Ubunifu huu husaidia taasisi kuboresha, utendaji na kupata suluhisho bora zinazoongeza tija na ufanisi. Kwa mutasari, nguvu zangu, kazini ni nidhamu, kushirikiana na wengine, ujuzi wa kutatua matatizo, uvumilivu, mahasiliano mazuri na ubunifu. Nguvu hizi ufanya niwe mfanyakazi mwenye mchango wa maana, anayeshimika na anayongeza tija kazini. Huku wakijenga mazingira mazuri ya kufanya kazi na timu. Hizi ndizo nguvu zinazo nifanya niwe na ufanisi wa kuridhika kazini.

Ndio, nimewai kufanya kazi ya kujitolea, na uzoefu huo umekua wa maana sana katika maisha yangu binafsi na kitaaluma. Kazi ya kujitolea iliniwezesha kujifunza mengi juu ya kujitolea, mshikamano wa kijamii, na umuhimu wa kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Niliposhirikiana na jamii yangu katika miradi mbali mbali, nilijifunza kwamba kusaidia wengine sio tu kuchangia ustawi wao, bali pia kunanijengea kihisia. Na kimaadili, mojawapo ya kazi za kujitolea nilizoshiriki ni kusaidia katika miradi ya elimu kwa watoto wasio na fursa ya kutosha. Nilihudhuria masomo ya ziada kuwasaidia kujifunza, kusoma, kuandika na hesabu. Hii likuwa changamoto lakini pia furaha kubwa kuona watoto wakipata kuelewa zaidi na kuimarisha uwezo wao wa masomo. Uzoefu huu ulinionyesha kwamba kwa muda na juhudi zetu tunaweza kufanya mabadiliko chanya katika maisha ya wengine. Pia nimewahi kushiriki katika miradi ya usafi na mazingira. Tulikusanya taka katika maeneo ya umma, kupanda miti na kutoa elimu ya usafi kwa wakazi. Kazi hii ilinifundisha umuhimu wa kuhifadhi mazigira na jinsi shughuli ndogo za kijamii zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Nilijifunza kuwa kazi ya kujitolea sio tu kuhusu kufanya kazi, bali pia ni kuelimisha, kuhamasisha na kuadhiri tabia za wengine kwa njia chanya. Kazi ya kujitolea pia ilinifundisha uvumilivu, nidhamu na mawasiliano bora. Mara nyingi tulikabiliana na changamoto kama rasilimali chache wakati mgumu, lakini kushirikiana kama timu tu kulifanya kila jambo lifanikishwe. Nilijifunza jinsi ya kusikiliza wengine, kushirikiana kwa heshima na kutoa suluhisho za pamoja. Ujuzi huu umekua muhimu pia kazini na shuleni kwani unahusisha kushirikiana, kuthibiti muda na kushirikisha mawazo ili kufanikisha malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo, kazi ya kujitolea iliniletea furaha isiyo na kifani. Kuona tabasamu na mtu ambaye umemsaidia kunajaza moyo wa kuridhika na furaha. Hisia ya kuwa na mchango katika maisha ya wengine haina kipimo na ni kitu ambacho kinachangia utu na moyo mwema. Kila mradi niliyohusika ulileta changamoto mpya, lakini pia mafanikio madogo ya kuona matokeo ya kazi yetu yalinipa kuridhika na motisha ya kuendelea kushirikiana na jamii. Kwa ujumla, kazi ya kujitolea imekua ni moja ya uzoefu muhimu zaidi maishani mwangu. Imenijenga kiakili, kihisia na kimaadili. Kupitia kazi hii, nimejifunza thamani na mshikamano, kujitolea bila kutegemea malipo na kuwa na ushawishi chanya kwa jamii. Kila mradi niliohusika, ulileta mafunzo mapya na kumbu kumbu nzuri ambayo, ambazo bado ninazidhamini na zinanihamashisha kuendelea kushirikiana na kusaidia wengine. Kazi ya kujitolea sio tu kazi, bali ni darasa la maisha lenye thamani kubwa.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kuimarisha mshikamano, maendeleo na ustadi wa watu wanaonizunguka. Kwanza, kushiriki katika shuguli za kijamii kama mikutano ya kijiji au vikao vya maendeleo ambapo tunajadili changamoto zinazotukabili na kutafuta suluhisho za pamoja. Kupitia mikutano hii, napata fursa ya kutoa mawazo yangu na pia kusikiliza maoni ya wengine. Jambo linalosaidia kujenga huelewano na umoja. Pia, ushiriki katika kazi za kujitolea ndani ya jamii, hii inajumuisha kusaidia katika shuguli za usafi wa mazingira, upandaji wa miti au kusaidia makundi maalum kama watoto, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Shuguli hizi hunifanya nijiskie kuwa sehemu muhimu ya jamii na kunikumbusha wajibu wangu wa kijamii. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuwa mfano mzuri wa kwa kuzingatia madili mema kama heshima, huaminifu na kusaidiana.Kwa kufanya hivyo, nachangia katika kujenga mazingira salama na yenye mshikamano. Kwa jumla, kushiriki kwangu katika jamii kunalenga kuleta mabadiliko chanya, kuhimarisha mahusiano na kuhakikisha maendeleo endelevu kwa wote.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara na kwa kweli ni sehemu muhimu ya maisha yangu katika ya kila siku. Kusoma gazeti kunanisaidia kuna habari za karibuni, kuelewa mambo yanayojiri ndani ya nchi na kimataifa, kujenga mtazamo wangu kibinafsi kuhusu maswala mbali mbali. Gazeti linanisaidia kuendelea kuwa na ufahamu mzuri wa siasa, uchumi, michezo, elimu, afya na mambo mengine muhimu katika jamii. Kwa kupitia makala balimbali najifunza sio tu kuhusu matukio ya sasa, bali pia historia, changamoto na mafanikio ya jamii Mara mingi nasoma gazeti asubuhi, mara kabra ya kwanza kazi au shule Hii hunisaidia kupanga ratiba yangu kwa siku na kuangalia habari ambazo zinaweza kunihusisha au kunipa maelezo ya umuhimu ya muhimu nasoma makala ya habari kutafiti maoni na michezo katika sehemu za gazeti utowa mwanga tofauti Kwa mfano makala za maoni hunipa mtazamo wa kina wakati michezo inaumba au kunipa burudani pitia kusoma gazeti pia najifunza maneno mapya binu za kueleza mawazo na jinsi ya kuchambua taarifa Hii inaniwezesha kuwa na mtazamo chanya na wa busara wakati wa kujadiri maswara na wenzangu au kufanya maamuzi binafsi Kwa kweli, kusoma gazeti sio tu burudani au kupata taarifa ni njia ya kujenga akili, ufahamu na ujuzi wa mawasiliano. Zaidi ya hayo, gazeti linanisaidia kuelewa tofauti za maoni. Makala ya za maoni na tafiti, zinanipa nafasi ya kuona mitazamo tofauti kuhusu jambo moja. Hii inanifundisha kuheshimu wa mawazo ya wengine, kujifunza kutafuta suruhisho za pamoja na kuwa na akili wazi. Pia linanisaidia kufuatilia maendeleo ya kiteknolojia, biashara na mambo ya kimataifa. Jambo linaloongeza ufahamu wangu kuhusu dunia inayozunguka. Kwa ujumla, kusoma gazeti ni shughuli la muhimu ku kwangu. Kunapanua mtazamo, kunajenga marifa na kunanisaidia kuwa na uelewa wa kina wa maisha ya kila siku. Hii ni njia ya kujithamini, kuelewa jamii na kuendeleza akili yangu. Kwa sababu ya hayo yote, nasoma gazeti kila siku na kuchukua muda kujifunza kufikiri na kujenga mawazo yangu kwa busara.